Unavyolea nywele zako mara ngapi? Mi hu hulea nywele zangu mara mbili. Mara mbili kwa mwezi. Mara ya kwanza, mwezi ukianza na katikati. So huwa nalea nywele mara mbili kwa mwezi. Halafu naenda kinyozi, inapunguzwa.

Mimi hupenda mkutano ya kisiasa sana sana. Hupenda mkutano ya kisiasa kwa sababu inakuanga na raha sana. Wanasiasa wanapokuja wakisimama, wakiongea, wakitaniana huwa inanifurahisha kabisa kwanza ukipata wale wenye wanajua kutumia misamiati ama wale wanajua kutumia lugha ya kufurahisha kinamama na kufurahisha vijana, huwa inafurahisha sana. Kwa hivyo mkutano ya kisiasa napenda na pia mkutano ya kanisa kwa sababu inanitia nguvu.

Wazo zuri la siku ya leo ni kuwa maisha haya ni mafupi kwa hivyo kwa kile ninachofanya hakikisha kuwa unaeza kufanya kwa kuwa ni wewe mwenyewe unataka hakikisha kuwa unafanya kitu ambacho kinakupa raha kwa sababu raha yafaa ujipe mwenyewe lakini simanzi na matatizo huwa yanajileta pekee yake. Kwa hivyo wazo kuu la siku ya leo ni jipe raha mwenyewe.

Mimi hupenda chakula chenye mafuta kwa sababu chakula chenye mafuta huwa laini na pia huwa nyororo. Lakini chakula kisicho na mafuta kwa maramingi huwa kigumu na huende ikawa ngumu kutafuna na wakati wa kumeza pia huende ikakudhuru kwenye koo. Kwa hivyo mimi hupenda chakula chenye mafuta kwa sababu pia mafuta ni muhimu katika mwili.

Mi hupenda filamu ya kuchekesha sana sana kwa sababu unapocheka yasemekana kuwa unaongeza masiku duniani wanafilamu ambao huwa nawapenda katika hio vichekesho ni mara mingi wanafilamu kama komedian yy. Huyo hupenda kuchekesha watu sana na ndio napenda filamu zake kwa zaidi. Vile vile napenda filamu za hadithi ambazo za kuelimisha.

Mimi huwafahamu majirani zangu sana na nawapenda. Najua kwa majina majirani yangu wa kwanza anaitwa Kevin, wa pili yuaitwa George, watatu yuaitwa Linda, wanne yuwaitwa Sarah, watano yuwaitwa Anne, na nawapenda wote, huwa wananisaidia sana kwa mfano jana Quinta ameweza kuniletea ndizi nne, mbazo nilimshukuru.

Mimi hushughulikia wateja wangu kwa njia ya upendo mwanzo kabisa mi huwakaribisha kwenye hospitali na hivyo kuwapa kiti na kuwaketisha kisha naweza kuwaamkua na kuuliza ni shida ipi iliyowaleta. Wanapoendelea kunielezea mimi huwapa sikio na kuulizia maswali pale ambapo sijaelewa. Pia mimi huweza kuwasikiliza na kuwapa suluhisho ya matatizo yao.

Mi huweka malengo ya kila mwezi kazini kulingana na matokeo ambayo nataka katika huo mwezi vile vile ikiambatana na matokeo ya umuhimu katika kampuni. Hiyo hunisaidia katika kujiekea goli tofauti tofauti ili kuhakikisha nafanya kazi yangu kwa ubora zaidi na naafikiana na matarajio ya kampuni.